Zamani, ni neno linalotumika kuongelea kipindi kilichopita kabla ya wakati wa sasa. Kikihusisha historia kumbu kumbu na matukio ya awali katika maisha ya mtu au jamii. Kwa maana ya msingi, zamani huonyesha muda uliopita ambapo unaacha alama katika fikra, tabia na mfumo wa maisha ya sasa. Zamani inaweza kuwa ya karibu au ya zamani lakini daima hubeba maana ya uzoefu uliopita, unochangia kuelewa tulipo na tunapoelekea. Katika maisha ya kila siku, zamani ina umuhimu mkubwa kwa sababu hutumika kama rejea ya kulinganisha hali ya sasa na yale yaliopo awali. Watu hutumia kumbukumbu za zamani kujifunza kutokana na makosa, kudhamini maendeleo na kukumbuka maadili yalio wa jenga jamii nyingi. Hujenga msingi yao juu ya historia na uzoefu wa zamani. Kwa kutumia baadhi ya methali ya msimulizi, humaanisha hekima kutoka kizazi kimoja hadi kingine hivyo, zamani huu hunganishwa vizazi kutoka mwelekeo wa matumizi ya sasa. Kwa mtazamo mpana, zamani inaadhari kubwa kijamii, kitamaduni, kielimu na kiuchumi. Kijamii kumbukumbu za zamani hujenga utabulisho wa pamoja na mshikamano wa jamii kwa kuwapa watu hisia ya mahali walipotoka kitamaduni. Zamani huhifadhi mila, desturi na tamaduni ambazo hutumika kama urdhi wa jamii na msingi wa maadili, kielimu, kihistoria na ya zamani hutoa mafunzo muhimu yanayosaidia kuepuka makosa ya awali na kupunguza fikra pana. Kiuchumi kuelewa mifumo ya zamani husaidia kupanga maendeleo ya sasa naya badaye kwa busara zaidi. Katika maisha yangu binafsi, zamani imekua chanzo cha kumbukumbu, mafunzo na tafakari ya kina. Mimini ninapokumbuka maisha ya zamani, hukumbuka nyakati za unyekevu, mafunzo ya wazazi na changamoto nilizo kutana nazo zamani. Hunikumbusha jinsi nilivyo kuwa, nilichopitia, na jinsi nilivyobadilika hatua kwa hatua. Kumbukumbu hizi hunisaidia kudhamini maendeleo niliyoyafikia na kunipa nguvu ya kuendelea mbele. Hasa ninapo kumbana na changamoto za sasa. Nikitafakali kwa kina, nimejifunza kuwa zamani si mahali pa kuishi mbali ni daraja kujifunza. Changamoto na makosa ya zamani hunifundisha subira uvumilivu na hekma. Ya kufanya maamuzi bora zaidi. Kihisia zamani inaweza kuleta furaha ya kumbu kumbu njema au huzuni ya yaliyojiri. Lakini hisia hizi hunisaidia kujitambua na kukua. Athari chanya. Ni kujenga utu, busara na mwelekeo wa maisha huku upande hasi ukiwa ni hatari ya kujifunza katika majuto au kumbukumbu zilizoweza kunizuia kusonga mbele. Kwa kuangalia mbele, ninaona zamani kama mungozo muhimu katika safari yangu ya maisha. Inatumia kama kumbukumbu ya mafunzo na chanzo cha hekma bila kuruhusu inizuie kufikiria na kuishi sasa. Zamani imenisaidia kujenga mustakabali bora kwa kutumia maarifa na uzoefu ulionipata, huku nikiendelea kuwa na kubadilika na kuchagua njia yenye mwelekeo chanya katika maisha yangu ya baadaye, zamani itabaki kuwa sahemu ya historia yangu lakini si mungozo, mbali taa inayo anga njia yangu ya.

Juu. Ni neno la mwelekeo linalo tumika kuashiria sehemu ya juu zaidi. Iki linganishwa na nyingine iwe ni kijiografia kimaumbile au kimawazo. Kwa maana ya msingi juu humaanisha mahali palipo juu ya kitu kingine lakini pia kinatumika kuonyesha hali ya ubora ngazi ya juu au kiwango kilicho inuka zaidi katika lugha ya kiswahili. Juu linaweza kuwa na maana halisi kama juu ya meza au paa na pia maana ya kimajazi kama juu ya mafanikio, juu ya elimu au juu ya matarajio. Katika matumizi ya jumla, juu lina umuhimu mkubwa kwa sababu linasaidia kueleza mwelekeo mpangilio na dhamani katika maisha ya kila siku. Jamii hutumia dhana ya juu kuonyesha maendeleo hadhi au lengo la kufanikiwa. Kama vile kupanda juu kielimu kiuchumi na kitaluma katika maisha ya kawaida watu hutamani kufikiwa kama vile kupanda juu kielimu, kiuchumi su kitaaluma katika maisha ya kawaida. Watu hutamani kuenda juu katika kazi zao. Mawazo yao na hata tabia zao wakiamini kuwa juu kuna mafanikio heshima au kuridhika zaidi hivyo. Juu linahusiana pamoja moja kwa moja na doto. Matarajio na juhudi za binadamu kwa mtazamo mpana juu lina athari za kijamii kiuchumi kitamaduni na kielimu kwa sababu huunda mfumo wa kulinganisha na kuthamini maendeleo. Jami dhana ya juu inaweza kuhamasisha watu kujituma kushidana kwa haki na kujiendeleza ili kufikia ngazi bora zaidi kiuchumi kwenda juu huashiria ukuwaji wa kipato ustawi na uwezo wa kujitegemea jambo linalo changia maendeleo ya familia na jami kielimu juu. Huwakilisha huonyesha heshima uongozi au nafasi ya juu katika jami. Katika maisha yangu binafsi. Juu limekuwa neno linalo niongoza katika maamuzi ndoto na mtazamo wangu wa maisha. Mimi hutazama juu kama mwelekeo ninao taka kufikia. Si kwa maana ya wazidi wengine bali kujizidi mimi mwenyewe kila siku. Ninapoweka malengo huwa na jikumbusha kuwa kila hatua ndogo inayopiga ni kupanda juu kidogo. Hata kama safari inaonekana ndefu au gumu katika shughuli zangu za kila siku hunikumbusha kutoinama na kukata tamaa bali kuinua fikra zangu. Kuamini uwezo wangu na kuchagua njia zinazo nipeleka katika hali ya ubora zaidi ya maisha yangu. Nikitafakari kwa kina nimejifunza kuwa kuenda juu kunahitaji subira. Nidhamu na ujasiri wa kukabiliana na changamoto siyo kila wakati. Kupada juu huwa rahisi kwani kuna nyakati nimejisikia kuchoka. Kushindwa au kujiuliza kama kweli nina ninaelekea juu au nimesimama pale kihisia juu hunipa matumaini na motisha. Ninapoona maendeleo lakini pia huniletea shinikizo ninapoji linganisha na wengine athari chanya ni kunifanya niwe na malengo maendeleo na hali ya kuendelea. Kujifunza huku upande hasi ukiwa ni hatari ya kujiskuma kupita kiasi bila kupumzika au kuthamini hatua ya ya ninayofikiria tayari. Katika safari yangu ya maisha juu ya nitabaki kuwa na maana na ishara ya matumaini.

Dirisha ni sehemu ya jengo. Inayo ruhusu mwanga hewa na wakati mwigine sauti kupita kutoka nje kwenda ndani au kutoka ndani kwenda nje. Kwa maana yake ya msingi dirisha hutumika kwa uazi. Unao unganisha mazingira ya ndani na yale ya nje ikiwa na jukumu la kulahihisha uingiaji wa mwanga wa asili na hewa safi, zaidi ya kazi yake ya kimwili dirisha pia hubeba maana ya uwazi, mtazamo na fursa kwa kuwa hutuwezesha kuona kilicho nje na mipaka yetu ya karibu. Katika matumizi ya jumla, dirisha lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya binadamu dirisha husaidia kuboresha afya kwa kuruhusu mzunguko wa hewa na kupunguza joto au unyevu nyevu ndani ya nyumba katika jamii dirisha ni sehemu ua usanifu inayo changia uzuri wa majengo na pia usalama kwani huwezesha mwanga kuingia na kuzuia mazingira ya giza yasiyo salama kwa upande wa maisha ya kawaida. Dirisha hutupa nafasi ya kuangalia dunia ya nje. Hali ya hewa na au harakati za watu hivyo kuimariha uhusiano wetu na mazingira yanayo tuzunguka. Kwa mtazamo mpana dirisha lina athari za kijamii kielimu kiuchumi na hata kitamaduni. Kijamii dirisha ni alama ya uwazi na mawasiliano kwa kuwa hutumika kima jazi kuonyesha wakati wa fikra maamuzi na mahusiano. Kiuchumi dirisha lina nafasi katika sekta ya ujenzi. Ubunifu na biashara kwani hutengeneza ajira na kuchangia maendeleo ya makazi bora. Kielimu dirisha hutumiwa kama ishara ya kujifunza na kupanua upeo wamaarifa kwa sababu kufunga dirisha ni sawa na kufungua akili ili kuwa na kusikiliza na kuelewa ulimwengu mpana zaidi. Kitamaduni dirisha mara nyingi huonekana katika ma methali hadithi na sanaa kama alama na matumaini. Mabadiliko na fursa mpya. Katika maisha yangu binafsi, dirisha lina nafasi ya kipeke sana kuliko inavyo onekana kwa macho ya faida mimi mara nyingi hukaa karibu na dirisha niki tazama nje niki, tafakari maisha watu wanayo pitia na mabadiliko ya kila siku kutoka asubuhi hadi jioni. Dirisha hunipa utulivu wa mawazo hasa. Ninapo hitaji kupumzisha akili au kutafuta mwelekeo fulani katika maamuzi yangu. Wakati mwingine ninapo funga dirisha. Nahisi kana kwamba, nimefungua nafasi yangu nikiruhusu mawazo mapya. Matumaini mapya na nguvu mpya kuingia ndani yangu. Dirisha limekua rafiki wakimia katika maisha yangu ya kila siku nikini shuhudia nikifikiri niki huzunika na nikifurahia mafanikio madogo na makubwa. Niki tafakari kwa kina nimegundua kuwa dirisha lina fundisha mengi kuhusu maisha kuna nyakati nimekua nikitazama nje kupitia dirisha nikitamani mambo nione yamebadilika haraka lakini nimejifunza kuwa si kila inacho kiona nje ndicho ninacho kihitaji ndani. Kihisia dirisha linaweza kuleta faraja ninapo ona mwanga kwa jua au mvua ikinyesha taratibu lakini pia linaweza kuamsha huzuni ninapotazama umbali nikiwa nikiwaza kuhusu ndoto au fursa ambazo bado hazija fikia changa moto kubwa ni kujua.

Jitunze. Ni neno linalo himiza mtu kujali afya yake. Ustawi wake na maisha yake kwa ujumla. Kimwili kiakili na kihisia. Kwa maana ya msingi jitunze ni wazo wa kujilinda kujidhamini na kutochukua hatua maksudi za kuhakikisha mwili na akili vina kuwa katika hali bora neno hili hubeba ujumbe wa uwajibikaji binafsi likimaanisha kuwa kila mtu anajukumu la msingi la kujilinda na kujiendeleza maisha yake kwa njia chanya. Katika matumizi ya jumla, jitunze lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu inahusiana moja kwa moja na afya amani ya moyo ubora wa maisha. Jamii hutumia neno hili kama ushauri onyo au faraja hasa pale mtu anapo kubana na changamoto. Uchovu au msongo wa mawazo. Kujitunza kunaweza kuhusisha kula vizuri, kupumzika, kufanya kazi, kufanya mazoezi. Kuthibiti hisia na hata kuchunga mazingira au mahusiano yanayo jenga katika jamii. Jitunze huchangia kuunda watu wenye afya njema uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa mtazamo mpana, jitunze lina adhari kubwa kijamii, kiuchumi, kielimu na kitamaduni. Kijamii inayo hamasisha watu kujitunza kujenga watu wenye afya na akili na mwili jambo linalo punguza migogoro pamoja na utegemezi usio wa lazima kiuchumi kujitunza hupunguza gharama za matibabu na huongeza tija kazini kwani mtu mwenye afya njema na ana uwezo wakufanya kazi kwa bidii na umakini. Kielimu jitunza hufundisha nidhamu, uwajibikaji na ufahamu wa mipaka ya binadamu. Huku kitamanduni neno hili liki husishwa na heshima ya jadi inayo sisitiza usawa wa mwili akili na roho kama msingi wa maisha bora. Katika maisha yangu binafsi. Jitunze limekua somo muhimu ambalo ninaendelea kujifunza kwa vitendo. Mimi nimegundua kuwa pale ninapo jitunza mawazo yangu huwa tulivu zaidi na maamuzi yangu huwa na busara. Ninapo choka nimejifunza kusimama kupumuwa na kujipa muda badala ya kujilazimisha kupita kiasi. Kujitunza kwangu kuna husisha kuchagua kupumzika bila kuhisi mwenye hatia kula kwa uangalifu na kujitenga na mazingira au watu. Wanao leta msongo wa mawazo. Na kujizungumza kwa maneno na kujijenga badala ya kujilaumu. Hatua hizi ndogo ziminibadilisha sana mtazamo wangu wa maisha ya kila siku na jinsi ninavyo husisha husiana na wengine nikitafakari kwa kina, nimeelewa kuwa jitunze si jabo rahisi kama nilivyo ninavyo sikika mbali ni mchakato unaowahitaji uwamuzi na ujasiri changamoto kubwa imekuwa. Kujifunza kusema hapa na pale ambapo kusema ndio kugeadhiri vibaya na kukubali kuwa sio lazima ni furahishe kila mtu kwa gharama ya afya yangu. Kihisia kujitunza kumeleta faraja. Kujiamini na amani ya ndani ingawa wakati mwingine huambatana na hisia za upweke au lawama kutoka kwa wengine. Hata hivyo adhari changa zimekua kubwa zaidi kwani nimepata nguvu mpya uwazi wafikra. Na uwezo wa kukabiliana na changa moto kwa utulivu na udhabiti. Mtazamo wa baadaye jitunze litabaki kuwa msingi muhimu wa ukuwaji.

Walidi ni uwa lenye uzuri wa kipekee, ninaotabulika kwa harufu yake nzuri, rangi zake bari bari na miamba mindogo inayolinda. Kwa maana ya msingi, walidi ni mmea wa mapambo unaotumika kuonyesha hisia kama upendo. Heshima huzuni au shukrani kulingana na rangi na muktadha wake. Zaidi ya kuwa na wa la kawaida walidi limekua ishara ya hisia za dani za binadamu. Likibeba ujube mzito unaovuka maneno na kufika moja kwa moja moyoni. Katika matumizi ya jumla, walidi rina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa jumla hutumika katika shelehe harusi kumbukumbu siku za kuzaliwa na hata wakati wa kuomba msamaha au kuonyesha mapenzi. Waridi lina uwezo wa kuwasirisha hisia kwa upole na heshima. Hasa pale ambapo maneno yanayoshidwa kueleza kwa kina katika jamii walidi huunganisha watu kihisia. Huleta faraja furaha au utulivu, kwa hivyo kuwa sehemu ya mawasiliano ya kihisia na kitamaduni katika maisha ya binadamu kwa mtazamo mpana waridi lina athari za kijamii kiuchumi kitamaduni na hata kierimu. Kijamii walidi huimalisha mahusiano kwa kuwa ni ishara ya kujari, kuthamini na kuonyesha hisia kwa njia isiyo ya maneno. Kiuchumi walidi zina zao muhimu katika biashara ya maua nikitoa njia ya kipato kwa wakulima, wauzaji na wabunifu kwa mapambo. Kitamaduni waridi linajikita katika ushairi nyimbo hadithi na sanaa kama ishara ya uzuri mapenzi na hata umivu yaliyofichika. Kierimu walidi hutumika kufundisha kuhusu maumbire mimea na pia arama za za kimaana. Zinazotumiwa na binadamu kueleza hisia zao katika maisha yangu binafsi walidi lina nafasi ya pekee sana kuliko ua la kawaida. Mimi ninapoliya na walidi. Uhisi uturivu na gumso. Na kihisia unanifanya nitafakali kwa kina kuhusu mahusiano yangu na watu wanaonizunguka nimewahi kutoa na kupokea walidi katika nyakati tofauti za maisha yangu na kila tukio limekua na hisia zake maalum. Walidi linanifundisha kuwa hisia ndo zinaweza kuwasilishwa kwa ishala lahisi lakini yenye uzito mkubwa. Katika siku zangu za kawaida hata kuliona tu walidi bustani hunifanya nihisi kuwa kuna uzuli unaoishi kimya kimya kati kati ya changamoto za maisha nikitafakari kwa kina nimegundua kuwa waridi linafanana sana na maisha yake. Uzuri wake huvutia macho na moyo lakini miba yake humkubusha kuwa uzuri na upendo haviishi bira maumivu au changamoto kisha walidi rimenifundisha kukubali kuwa mahusiano yanahitaji subira uangarifu na wakati mwingine kuvumiria maumivu ili kufikia uzuri wake wa kweli. Changamoto ni kujifunza kuishika kwa uangalifu maana na hukimbilia uzuri bila tahadhali unaweza kutumia athari chanya ni kunijenga kuwa mtu anayethamini undani wa hisia ukweli wa maisha na uzuri unao unaokuja pamoja na changamoto zake. Kwa mtazamo wa baadaye, walidi linaendelea kuwa ishara muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mtazamo wangu wa.

Jua kali ni hali ya mwanga. Na joto la jua kuwa kubwa kuliko kawaida. Kiasi chakuleta athali za moja kwa moja. Kwa bidandamu viube hai na mazingira kwa jumla. Kwa maana ya msingi, jua kari hutokea pare miale ya jua inapokua na guvu nyingi hasa wakati wa mchana au mazingira ya kiangazi na husababisha ongezeko la joto jua kali linaweza kuwa chanzo cha mwanga na uhai lakini pia linaweza kuwa changamoto edapo halita halita thibitiwa au kuzingatiwa kwa uangalifu unao stahili. Katika matumizi ya kila siku jua kali lina umuhimu na hathali kubwa katika maisha ya binadamu. Wakulima hute gemea jua kwa ukuwaji wa mazao lakini jua kari kupitia kiasi linaweza kuharibu mimea na kupunguza mavuno kwa mtu binafsi na jua kari huwadhiri afya latba za kazi na hata uchaguzi wa mabazi kwa kuwa watu ulazimika kuji kinga dhidi ya joto kari katika jami hali ya jua kari huwathuri shuguri za kiuchumi na kijami ikihitaji mipango marum ili kuhakikisha usalama afya na elendelevu na shuguli za kila siku kwa mtazamo mpana jua kari litaathiri za kijamii kiuchumi kielimu na kimazingira kijamii jua kari linaweza. Kuadhiri afya ya jami kwa kusababisha magojwa ya nayo. Usiana na joto kama vire upungufu wa maji. Mwilirini au uchovu ulio pitiriza hasa kwa watoto na wazee. Kiuchumi jua kari huadhiri uzarishaji. Katika sekta kama kirimo ujenzi na usafirishaji. Kwani watu hurazimika kupunguza munda na kufanya kazi na kutumia raslimari zaidi kujikinga na joto. Kierimu wanafunzi huweza kupoteza umakini darasani kutokana na joto kari jabo ninaloathiri ubora na ujifunzaji wa kimazingira jua kari linaweza kuchangia ukame na kupunguza kwa vyanzo va maji na kuadhiri uwiyano wa ekoloji ya hivyo. Uhitaji hatuwa ya maksudi na uhifadhi na matumizi bora ya rasrimali. Katika maisha yangu binafsi. Njua kaliri mekua sehemu halisi ya uzoefu wangu wa kila siku. Mimi nimewahi kuhisi uchovu mkubwa madara ya kutembea au kufanya kazi kwa muda murefu. Lakini, lakini chini ya jua kali hali ilionifanya ntambue mipaka ya kimwili ya mwili wangu. Jua kali huu ni razimisha kupanga shuguri zangu kwa umakini zaidi. Kuchagua kufanya kazi asubuhi au jioni na kujifunza umuhimu wa kunywa maji ya kutosha. Pia limenifundisha kuthamani kivuli upepo na mapumziko madogo ambayo hapo awali nilikuwa siyapati uzito. Katika siku za kawaida, njua kari hunikubusha kuwa mazingira ya na mchango mkumbwa katika jinsi ninavyo ishi kufikiri na kuchu kuwa maamuzi. Nikitafa kari kwa kina. Nimegudua kuwa njua kari ni mwalimu mkari lakini wamana sana changamoto za kehu nifundisha uvumirivu. Tafadhali na umuhimu wakuji tunza. Kihisia juakari wakati mwingine hureta hasira au kuchoka hasani napo lazimika kufanya kazi katika mazingira ya sio afiki lakini pia hunijenga. Hunijengea shukulani. Ninapo pata unafu badara ya joto kupungua. Hadhali chanya ya juakari ni kunifanya niwe na umakini zaidi.

Mkahawa ni mahali maalumu panapo tumika kutoa chakula na vinywaji kwa watu kwa lengo la kuwa hudumia mahitaji yao ya kila siku au ya muda maalumu. Kwa maana ya msingi, mkahawa ni zaidi ya jengo lenye meza na viti bali ni sehemu ya kukutana kwa watu, kubadilishana mawazo na kupata huduma ya chakula kwa utaratibu unao endeshwa kitaaluma. Mkahawa huakisi nidhamu huduma na utamaduni wa jamii inayo wazunguka. Kwani namna chakula kinavyo andaliwa na kutolewa hubeba maadili na mitindo ya maisha ya watu husika. Katika matumizi ya jumla, mkahawa una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya watu na katika jamii. Kwa ujumla, watu hutembelea mikahawa kwa sababu mbalimbali. Kama kupata chakula wakati wakazi kukutana na marafiki na kufanya mazungumzo ya kibiashara na kupumzika. Mkahawa hurahisisha maisha kwa kutoa huduma ya chakula kwa wale wasio kuwa na muda au mazingira ya kupika nyumbani. Kwa jamii mkahawa huongeza Mishikamano. Kwa kuwa ni maeneo ya kijamii yanayo yanayo kutanisha watu watabaka na mitazamo tofauti katika mazingira ya kawaida na rafiki. Kwa mtazamo mpana, mkahawa unaadhari kubwa kijamii kiuchumi kitamaduni na hata kielimu. Kijamii mikahawa huchangia mwingiliano wa watu, kujenga mahusiano na kutoa nafasi ya, kubadilishana mawazo na uzoefu kiuchumi. Mikahawa ni chanzo kikubwa cha ajira na kipato kuanzia wapishi wa hudumu hadi wa sambazaji wa bidhaa za chakula. Hivyo huchangia mzunguko wa uchumi kitamaduni mkahawa ni jukwaa la kuonyesha vyakula vya asili ladha na desturi za jamii fulani jambo linalo saidia kuhifadhi na kuendeleza utamaduni. Kielimu mikahawa huweza kuwa sehemu ya kujifunza nidhamu na kwa huduma za wateja na ujuzi wa maisha unao husiana na uwajibikaji na ushirikiano. Katika maisha yangu binafsi. Mkahawa umekua sehemu inayo beba kumbu kumbu na uzoefu wakipekee mimi nimekuwa nikitembelea mikahawa mbalimbali katika nyakati tofauti za maisha yangu iwe ni pekee yangu nikitafuta utulivu na nikiwa na marafiki na familia nikishiriki mazungumzo na vicheko Mkahawa kwangu ni mahali pa kupumua kidogo kutoka katika pilka pilka za maisha kukaa kimya. Nikitazama watu au kufurahia chakula kilicho andaliwa kwa uangalifu. Nimejifunza mengi kupitia mikahawa. Kuanzia namna watu wanavyo hudumiana uvumilivu na wahudumu hadi muhimu wa heshima na subira katika mazingira ya pamoja mara nyingi maamuzi muhimu au tafakari za kina zimejitokeza nikiwa nimekaa kwenye mikahawa niki hisi utulivu unao ni ruhusu kufikiri kwa wazi. Nikitafakari kwa kina. Nimegundua kuwa mkahawa ni kioo cha maisha ya kila siku. Kuna furaha na furaha ya kukutana na watu lakini pia kuna changamoto za kusubiri, kutoridhika na kukosa kile unacho kitarajia. Kihisia mkahawa huniletea hisia ya faraja, ukaribu na wakati mwingine upeke wa tafakari kulingana na mazingira na hali ya moyo wangu. Changamoto kama huduma duni au mazingira ya sio rakiki huni.

Saa ngapi ni usemi unaotumika kuuliza au kuashiria wakati fulani katika mazungumzo. Wa siku kwa kutumia kipimo cha muda kinachojulikana kama saa. Kwa maana ya msingi, saa ngapi huonyesha. Hitaji la kujua muda, uliopo au muda uliotarajiwa. Kwa tukio fulani kutokea usemi huu unaakisi uhusiano wa binadamu na muda kwa kuwa hutumika kupanga shughuli kuelewa mpangilio wa siku na kuthibiti mienendo ya maisha ya kila siku. Katika matumizi ya jumla, saa ngapi lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu lina husiana moja kwa moja na ratiba na uwajibikaji. Watu huuliza saa ngapi ili kufanya kazi kwa wakati. Hudhuria masomo kukutana na wengine na kupanga mapumziko jamii nzima hutegemea dhana ya muda. Kwa ajili ya utenda utendaji mzuri wa shughuli zake hivyo saa ngapi huwa daraja la mawasiliano linalo wezesha watu kuoanisha mipango yao na wengine kwa kuepuka migongano ya ratiba kwa mtazamo mpana saa ngapi lina athari kijamii kiuchumi kielimu na kitamaduni. Kijami linamaanisha nidhamu ya muda na heshima kati ya watu. Kwa sababu kujua muda husaidia kuheshimu ahadi na makubaliano kiuchumi muda ni rasilimali muhimu na kuuliza saa ngapi kunahusiana na tija uzalishaji matumizi bora ya muda kazini kazi. Kielimu saa ngapi hufundisha wanafunzi kupanga muda wao na kusoma kupumzika na kufanya shughuli nyingine kwa uwiano. Kitamaduni jamii nyingi zina mtazamo maalumu kuhusu muda wengine wakithamini saa sana muda huku wengine wakichukulia kuwa upole. Kuwa upole jambo linalo athiri mienendo ya maisha na uwiano wa kijamii. Katika maisha yangu binafsi, saa ngapi limekuwa swali linalo ongoza karibu kila siku. Mimi huanza siku kwa kuangalia muda ili nijue nina muda gani wa kujiandaa na kupanga kazi zangu. Ninapo Ninapo Ninapo uliza Ninapo Uliza au nikijiuliza saa ngapi kuwa ninathamini kama inatumia muda wangu kwa busara na ninaacha upite bila faida. Kuna nyakati saa ngapi huni kumbusha kuwahi na kuwa makini hasa ninapokuwa na majukumu mengi na kutimiza. Pia kuna wakati huni saidia kupunguza shinikizo kwa kunikumbusha kuwa bado nina muda wa kupumzika au kufikiri kabla ya hatua inayofuata. Kwa njia hii saa ngapi linakuwa sauti ya ndani. Inayo nisaidia kupanga maamuzi na mienendo yangu ya kila siku. Nikitafakari kwa kina, nimegundua kuwa saa ngapi ni zaidi ya swali la munda bali ni kipimo cha nidhamu na thamani. Inayo ninayo upa maisha changamoto kubwa imekuwa kubaliana na ukweli kwamba muda hausubiri. Na kila saa inayopita hairejei kihisia saa ngapi wakati mwingine huniletea wasiwasi ninapo hisi nimechelewa au nimepoteza muda lakini pia hunipa motisha ninapo tambua bado nina nafasi ya kurekebisha. Mambo athari chanya ni kurejea kwa mtu anaye jitambua anayepanga na anaye jifunza kusema hapana kwa mambo yanayo poteza muda athari hasi hujitokeza pale ninapo jibana sana na kusahau kupumzika.

Mlango ni kifaa au sehemu ya jengo inayotumika kufungua na kufunga nafasi fulani ili kuruhusu au kuzuia kuingia na kutoka. Kwa maana ya msingi, mlango hutenganisha maeneo mawili tofauti huku ukitoa uwezekano wa kuyaunganisha pale inapohitajika. Zaidi ya kuwa kifaa cha kimwili, mlango pia hubeba maana ya kiashiria inayohusishwa na mwanzo au mwisho au hatua fulani. Hivyo, mlango huwakilisha mipaka, ulinzi na fursa au wakati mmoja. Katika matumizi ya jumla, mlango hutumika katika nyumba, ofisi, shule, maeneo mengine mengi kama njia ya udhibiti na uingiaji na utokaji. Umuhimu wake unaonekana katika kuhakikisha usalama, faragha na utaratibu wa maeneo mbalimbali. Katika maisha ya kila siku, jamii hutegemea milango kulinda mali, kudumisha mipaka na heshima na kurahihisha mpangilio na shughuli. Vile vile, kwa maana ya mfano, milango hutumiwa kuelezea fursa mpya au nafasi ya kuingia katika hatua nyingine ya maisha. Jambo linaloifanya iwe dhana inayo gusa kwa karibu na uzoefu wa binadamu. Kwa athari pana, mlango una mchango mkubwa kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Kijamii, huwakilisha mipaka kati ya binafsi na jamii kwa kuathiri namna watu wanavyohsiana na kushirikiana. Kiuchumi, milango huhusiana na usalama wa mali, biashara na uwekezaji kwa kuwa husaidia kulinda rasilimali na kuweka mazingira salama ya uzalishaji. Kitamaduni, milango imepewa tafsiri mbali mbali kama ishara ya kukaribishwa, heshima na mamlaka kulingana na jamii husika. Kielimu, dhana ya mlango hutumiwa kueleza ufunguzi wa maarifa na fursa mpya ya kujifunza jambo linalo sisitiza umuhimu wa kuvuka mipaka ya kawaida ya fikra. Katika maisha yangu binafsi, mlango umekuwa zaidi ya kifaa cha kawaida bali ni ishara ya maamuzi na mabadiliko ninayokutana nayo kila siku. Mimi hutafakari sana ninapofungua au kufunga mlango kwa sababu huni kumbusha hatua ninayochagua kuchukua au kuziacha nyuma. Kila mlango ninaofungua huwakilisha uamuzi na kuingia katika jukumu. Jukumu jipya au uzoefu mpya unaohitaji uwajibikaji na ujasiri. Vile vile kuna milango ninayochagua kuifungua ili kujilinda kihisia au kiakili kutokana na hali ambayo hazisaidi kukua katika maisha yangu ya kila siku, mlango hunifundisha umuhimu wa mipaka, nidhamu na kujitambua katika maamuzi yangu. Kwa tafakari ya kina, nimejifunza kuwa si kila mlango unapaswa kufunguliwa na si kila mlango unafungwa ni hasara. Changamoto kubwa imekuwa kutambua wakati sahihi wa kufungua na kufunga mlango fulani, hasaa pale ambapo hisia na mantiki vinapigana. Hisia za hofu na maisha zimewahi kunizuia kufungua mlango ya fursa lakini pia tafadhali imenisaidia kuepuka maamuzi ya haraka yasiyo na manufaa. Athari chanya za kuelewa dhana ya mlango zimekuwa ni kuongezeka kwa hekima, uvumilivu na uwezo wa kuheshimu mipaka zangu na ya wengine. Hata hivyo nimegundua kuwa kufunga milango mingi kupita kiasi kunaweza kubadilisha, kujitenga au kukosa.